Napenda wanyama kama simba. Wanyama wa pori wote nawapenda kama simba, duma, chui Giraffe, giraffe inaitwa nini? Nawapenda wanyama wote. Kwa nini? Kwa sababu sina sababu ya kuwapenda nawapenda tu, napenda kuwaangalia vile wanavyoishi, vile wanavyowachunga wana wao, ama vile wanavyowinda kama familia ama kama pack.

Je, umewahi kuona bahari? Ndiyo. Mara mingi tena kwa sana. Mara nyingi nikiwa mdogo tulikuwa tunaenda huko Mombasani. Matembezi ama wakati wa Desemba. Wakato kila mtu anaenda huko, tunaenda, kwa hivyo, nishawahi iona mara nyingi sana. Ila naigopa, nagopa, naogopa, mini muoga wa maji mengi. Kwa hivyo nimeona lakini naogopa.

Je unahifadhi kitu cha dhamani? La sina kitu ya dhamani cha kuhifadhi mimi nikipata kitu kama nakidhamini okay tuseme ni pesa ama mkufu mtu alionipa ambao na uthamini ama ni chochote kile cha madhamani mimi ukitumia. Mimi ukitumia siamini maneno ya ku mambo ya kuenda kueka kama ni kuifadhi yaani kukitunza ndiyo huwa natunza. Lakini yale maneno ya kwenda ati unachukua unaenda unakieka mahali hapana. Mimi hutumia.

Mimi wakati wa kutayarisha chai kwanza naeka maji naeka sukari ndani ya sufuria kisha naikaanga ile sukari hadi iwe rangia ya kahawia kisha naongeza maji kisha naongeza chai yangu halafu naweka maziwa inatokota naitoa na chunga kwenye kichungi naeka kwenye kikombe nachukua kikombe changu na keti sebuleni ama nje nikipunga upepo nanywa chai yangu nikishai kunywa nahisi nimesisimuka na hisi nina raha yani nahisi yani nimechangamka nisipo kunywa chai kichwa chani uma najua mtasema ni addiction lakini kichwa chaniuma nisipo pata chai.

Niambie kuhusu filamu yako unayopenda zaidi. Ninapenda filamu ya action. Inayo ya action inayoitwa blacklist. The blacklist. Hii inahusu jamaa anaitwa Raymond Reddington. Aliyekuwa ni jambazi mkubwa. Aliyekuwa anatafutwa na kundi la FBI. Yea inafuatilia tu maisha yake alipokuja FBI. Na kuwapa deal ambayo hawangekataa. Niliona hii filamu mara ya kwanza nikiwa chuo kikuu, nikiwa natafta filamu za kuona rafiki yangu, akaniambia nitafte hiyo niitazame. Na nilifurai? Nilihisi vizuri sana kuipata kwa sababu, eey, ilikuwa tamu. Ningependa kuiona tena, kwa sababu saizi nitaiona kwanzia mwanzo, hadi mwisho. Hata, acha ata, nikimaliza hii kazi naenda kuitafta nione.

Ni nani aliyekufundisha jambo muhimu? Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mama. Mama alinifundisha kuhusu hela na uwekezaji. Alinifundisha jinsi ya kuwekeza pesa zangu ili zizaane akanifundisha pia kujiheshimu kama binadamu alinifundisha hayo ndiyo mambo muhimu kabisa alinifunza mama.

Je, unapenda michezo ya ubao, ndiyo. Napenda michezo ya ubao kwa sababu, michezo hii kwa maramingi huwa ya shirikisha, utumizi wa ubongo, huwa ya chemushabongo, yani, unawacheza, ukifikiria vile ambavyo utakavoshinda, mwenzako, huwa naipenda sana. Hii michezo tunacheza sana na wanangu na bwanangu.